Ninapenda kuenda cinema mara nyingi sana, yani kila wakati cinema mpya inapotoka, inapenda kuenda kuiyona kwenye cinema ama filamu mpya inapotoka na wanaeka hili advertisement kwamba itakuwa inaonwa mahali fulani, ninapenda kuenda kuangalia muhimu wa kwenda kuwona cinema ni kwamba unapata watu wengi pale kwenye cinema hall. Hivyo basi unaeza kuinteract na watu tofauti tofauti pale. Unaeza kumake friendship, unaeza ku communicate na kuweza kuinteract ama kubuild ile relationship na watu wengine. Akitu kingine ambacho nakipendea kuwenda kuona sinema ni kwamba inabreke ile boredom pale nyumbani. Wakati mwingi sinema huonwa nyakati za usiku. Hivyo basi wakati mtu amekaa pale nyumbani pengine umeboeka ukiwa peke yako pengine hutaki kukaa ama pengine una mpenzi ambaye. Anaeza akakupeleka kuona zile cinema ni vizuri manake unabrake ile boredom Yani kule kuboeka pale nyumbani kunaeza kufanya nini kunaeza kutoka Manake utatoka pale usiku na uwende ukaangalia cinema Kitu kingine ambacho nakipendia kuona cinema ni kwamba mtu anachangamuka Kumbuka watu ni wengi pale wakati cinema inaendelea pale kuna scenes mbazo ni nzuri sana za kufurahisha Hivyo basi inafanya mtu awe mchangamfu na unakua yale mawazo yako yameeza kufanya nini kupanuka na unaeza kufu kuchangamu ama kufurahia.

Kuoga na majimoto ni kitu muhimu. Hasua wakati umetoka kazini ama umetoka matembezi ama safari. Inafaa mtu afanye nini mtu aweze kuoga na majimoto. Majimoto yana mihumi mingi kwa kitu cha kwanza ni kuamba majimoto inaweza kufungua ile mishipa ya damu. Hivo basi inaweza kuongeza ule mzunguko wa damu muilini. Iwe namanisha kuamba damu itakua inafika kwa kila sehemu ya muili. Iwe ni kichwa, iwe ni miguu, iwe ni mgongo, iwe ni mikono Kila mahali damu itaeza kufika hivyo basi ukioga na majimoto ile mishipa inaeza kufunguka na mtu aneza kufanya nini uneza ile ama ile damu yako inaeza kuzunguka kwenye mwili kwanjia ambayo inafaa na kitu kingine majimoto hutuo uchovu He, wakati umetoka matembezi ama kazini ama Ata ukiwa pale nyumbani umefanya kazi za nyumbani na unajihisi kwamba mwili hauna nguvu ama una ule uchovu. Yo basi ukishaoga na majimoto mambo yanakuwa shuari. Ayani ile nguvu ama ule uchovu unaheza kufanya nini? Unaeza kuhisha. Yani unahihisi kwamba nguvu imeza kurejea tena. Umuhimu muingine wakuoga na majimoto ni kwamba unafanya ngozi inakuwa laini. Hivyo ni kwa sababu zile bakteria ambazo zilikuwa zimeshika kwenye ngozi ama kwenye mwili zina zineza kutoka na ama kutolewa na kile kitu ucha kuoga. Hivyo basi wakati unaoga na majimoto kwa kutumia sabuni. Kumbuka kwamba pia wakati unaoga ile sabuni ili iweze kushika vizuri kwenye mwili inahitaji majimoto. Vyo basi inafanya ngozi inakua laini pale na nyororo kwa sababu ya kuwoga na majimoto. Kitu kingine ni kwamba majimoto inapunguza ule utulivu wa mawazo na kuleta ule utulivu. Wakati mtu amechoka pale ma umetoka kufanya kazi ama kufanya kitu na unajihisi kuamba pengine kuna mambo mengi ambayo uneza kuyafikiria hivo basi ukifanya kuoga na majimoto pale yale ama ule msongo wa mawazo uneza kupungua na mwili ama akili ineza kutulia hivyo basi mimi ninapenda kuoga na majimoto.

Mimi huwa sichaji kifaa changu tuseme simu kwa mara nyingi kwa siku. Mradi tu simu yangu ina moto basi ni sawa siwezi kuchaji. Kuchaji kifaa chako kila wakati ama kuchaji kifaa kama laptop ama kompyuta ama simu kila wakati Kitu cha kwanza ina hatari yake manake inahatarisha ama inaweza kuharibu ile battery yake na kisha ile lifespan ya ile battery ikaweza kuisha. Hiyo inamaanisha kwamba haitaweza kuishi ama kukaa for long kwa sababu ile battery life yake itakuwa imepunguka kwa sababu ya kushinda kila wakati ukichaji kifaa chako. Hatari nyingine ni kwamba wakati unachaji kifaa chako kila wakati kila wakati kinaweza kikashika moto pale wakati unachaji na kikasababisha joto kali ambalo linaleta moto. Kuna wakati ambao unasikia incident ambazo simu imeza kuburst pale ama battery imeweza kuburst. Hii ni kutokana na kuchaji sana ile battery inapata joto kali hivyo basi inasababisha hatari za moto kumaanisha kwamba inaweza ikaburst pale. Kuchaji kifaa changu kila wakati kila wakati pia ni gharama manake ninatumia umeme. Hivyo basi ile gharama ya umeme inapanda sana wakati ninachaji kifaa changu kila wakati kila wakati. Hivyo basi wakati ninafikia kulipa bills napata kwamba ninalipa bills za juu zaidi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kucharge ile simu yangu ama laptop yangu kila wakati. Hivyo basi ni hatari sicharge kwa mara mingi kwa sababu pia ina gharama. Kitu kingine ni kwamba inasababisha ama hatari ya kuchaji ni kwamba inasababisha ile battery iweze kuisha kwa haraka. Yani ile tunaseme inadrain moto kwa haraka. Hii ni kwa sababu pengine battery imeweza kuharibika. Ile lifespan yake ikiweza kupungua. Hivyo basi simu haitakuwa inakaisha moto. Utakuwa unaweka kisha kidogo ule moto umedrain. Kisha unafanya nini? Unafanya kurudia na kuweza kuchaji tena. Hivyo basi, hatari ni nyingi. Mimi huwa sichaji simu yangu kwa mara nyingi kwa siku.

Ninatumia programu nyingi, maanake siku hizi na teknolojia ya kisasa, vitu vingi vimefanya kuja. Hivyo basi, kazi inakua rahisi sana. Wakati mtu ana simu pale, inakua nirahisi sana sana, kuweza kutumia simu na kutumia programu ambazo zimekuja. Programu ya kwanza ambayo nimeweza kutumia ni Google. Google inarahisisha vitu, yaani inarahisisha kazi kwa maana, kama unatafuta kitu ama kuna kitu ambacho hukielewi, pengine umesoma, pengine nimefanya kusoma pengine kitabu cha hadithi, na kuna msamiati mbao nimeweza kupatana nao, pengine na hao vitedawili, nimeweza kupatana methali, na sijui maana yake. Ninaenda pale kwenye Google search ninatafuta maana ya kitu hicho. Hiyo ni programu moja ambayo imeza kunisaidia sana mimi binafsi kwenye maisha yangu. Pengine nataka kusafiri mahali na sina nini sina ile map nafanya pale kuenda kwenye google map natafuta map yake pale kisha naweza kutembea ama kuenda mahali ambapo nataka. Hivyo basi google ni moja ya programu ambazo zimeweza kunisaidia sana. Programu nyingine ni wakati ni programu za burudani kama vile Netflix kama vile Spotify yaani burudani hivyo namaanisha kwamba wakati nimetoka pale kazini nimechoka na kuna kitu pengine nataka kutuliza mawazo nafanya kufungulia televisheni yangu pale ama pia kwenye simu programu yangu ya Netflix kwenye simu naweza kutazama filamu kama vile drama, action, comedy yaani natazama filamu zangu pale kwenye simu. Programu nyingine ambayo nimeweza kuitumia ni ile ile ya mitandao ya kijamii ama ile ya kukonnect na watu ama communication. Ni kama Whatsapp, kama Facebook, kama Instagram, kama Snapchat, yaani nikiwa pale ninaweza kucommunicate na watu wakiwa mbali mbali. Programu kama hizo hazikosi kwenye simu, manaake ndiyo muhimu sana. Dunia siku hzi imekua kama kama Global Village. Watu wakiwa mubara tofauti wanaweza wakazungumza hivyo basi mtu wakiwa na Whatsapp anaweza kuzungumza na mtu akiwa China mtu akiwa na Facebook anaweza kuzungumza na mtu akiwa Russia ama Turkey ama mahali popote tu hivyo basi na programu pia za mitandao wa ambazo ni natumia kufanya nini kuzungumza na watu Programu nyingine ni programu ya elimu ambayo nikonayo pale kwenye simu kama Duolingo, Nina Kostera, yani kuna nyingi sana ambazo ninazitumia. Wakati nataka kusoma pengine a foreign language, nataka kujifunza pengine language fulani ambayo siifahamu, sio yangu ya kiasili. Naingia pale kwenye programu zangu za kielimu, kisha zinaweza kunifunza na kujielimisha pale. Unaona, ninaweza kujua ni kitu gani, ninafaa nifanye ili niweze kujua ama kusoma hizo lugha. Nina pia programu zingine kama za mziki, kama drive, kama foto, unaona yaani zipo nyingi sana. Programu zingine kama Microsoft Word, nikonazo pale kwenye simu ambazo, zinanisaidia wakati ninataka kutype vitu kwa haraka. Kama kuna kitu ambacho ninataka kukihifadhi. Ninatumia Microsoft Word kuweza kuzihifadhi pale. Ninaprogramu zingine ambazo ninatumia kama programu za Mpesa, kama programu za bank kwenye simu. Zinakuwa ni rahisi sana kuweza kufanya kitu mahali ambapo ulipo. Yaani ni rahisi sana ushau. Sio lazima ushinde ukitembea ama kuenda kwenye bank kufanya zile transactions hako. Nina program zingine ambazo zina nisaidia kuweza kununua kitu kwenye mtandao wa kijamii. Yaani ninanunua kitu popote pale nilipo bila kushinda nikitoka ama nikitembea ama kusafiri kwenye nchi za nje. Kuna apps kama za Amazon ambapo unaweza kununua kitu ukiwa mahali popote pengine Amerika ikija Afrika. Na unaweza kukipata ukiwa mahali popote pale ulipo. Hivyo basi, nina programu nyingi sana ninazitumia. Na ninazitumia kwa njia tofauti tofauti.

Nina njia nyingi sana ambazo, ninatumia kusherehekea mwaka mpya. Yani mambo mengi, mwaka uliopita ume kuwa na mambo mengi. hiVyo basi, baadhi ya mambo ambayo ninafanya ili kusherehekea mwaka mpya, ni kueza kutangamana na familia na marafiki. Inakua ni rahisi kupanga pati pale, yani unafanya sherehe. Wakati washerehe watu wanafanya kuja pamoja, wanafurahia, wanacheza, wanapika vyakula tofauti tofauti pamoja, kumbuka pale kwenye familia watu wametoka pia kwenye sehemu tofauti tofauti, wengine wameoleka kwenye bara, wengine wameoleka kwenye kosti huko, hivyo basi watu wanakuja na njia zao za kueza kupika. Kuna watu ambao wanapika chapati, wengine wanapika wali, pilau, wengine nyama, wengine ugali, wengine mboga Yani tunafanya hile pati ya mwaka na familia na marafiki Kitu kingine ambacho ni nakifanya ni kuweza kujigift Yani kusema kwamba mwaka niyani ninajishukuru, najinunulia Gift zangu pale ninaeza kujizawadi Yani na kufanya kitu ambacho ni nakipenda ule ni wakati wakusherehekea ni wakati wamopocho pocho ni musimu ambao watu wanafaa kuwa wanafurahia Hivo basi ninajizawadi na kueza kujifurahia Kwa sababu ya kufanya nini? Kueza kufikisha mwakamp ya pale Kitu kingine ambacho nina sherehekea ni kuenda kusafiri Ninapenda kusafiri sana Kuna destinations ambazo ni nazipenda kama Dubai, kama Seychelles, kama Maltives, kama Turkey, kama Thailand. Kuna destination ambazo, mimi pia ni nazipenda. Hivyo basi, ninafanya kusafiri kila mwisho wa mwaka. Hili kuweza kusherehekea mahali tofauti, tofauti na watu tofauti. Wakati mtu anasafiri, unaeza kuona culture pia za watu wengine. Unaeza kuona kwamba sii nyinyi pekeyako ama sinyumbani kwenu pekeyake ambapo kuna vitu tofauti pia nchi zingine wanazile culture sambao ambazo ni tofauti tofauti na ambazo zinaeza fanya nini zinaeza pia kwenye maisha kitu kingine ambacho ni nakisherehekea ama ni nakifanya ni kueza kutafuta malengo mengine ama ile tunasema resolutions Kwa mfano mwaka kama umepita kuna zile resolutions ambazo mtu kuu umeandika kama zimepita sawa, kama hazijapita unatia bidii ili kuweza kuzitimiza vile vile mwaka mpya mtu anaeka malengo ama zile resolutions ambazo unataka kuzifanya Yaani ni mipango gani unataka kufanya na mwaka mpya ni vitu gani unataka kufanya by the end of mwaka mpya Yaani mwaka ukiisha ni vitu gani unataka kuwa umezitimiza hivyobasi katika sherehe zile za mwaka mpya mtu anaandika malengo ama resolutions mpya za mwaka Akitu kingine ambacho ni nakifanya ili kusherehekea ni kufanya ama kufanya zile kumbu kumbu za mwaka uliopita Kuna mambo mazuri ya ngeeza kutendeka mwaka uliopita na pia mabaya hivyo basi unaeza kukumbuka na unaeza kunjifunza mambo ambayo yalifanyika mabaya unajifunza kwamba hutorudia tena na hicho kitu akita fanyika tena. Mambo ambayo yalifanyika mazuri unashukuru na unaendelea kuyafanya. Hivyobasi ukiandika zile kumbu kumbu ama zile memories unaeza kukumbuka na kueza kushare na familia na kueza kushare pia na marafiki wako pale.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kufanya vyema ama zile tunasema positive deeds kwenye maisha. Watu ni tofauti, watu ni wametoka kwenye background tofauti, wametoka kwenye tribes tofauti, watu wamechanganya. Kumbuka jwamba, dunia siku hizi imekua kama global village. Pale kwenye mtandao wa kijamii, watu wanaweza kukutana na kufanya vitu tofauti kwa wakati tofauti. Hivyo basi, ushauri ambao ningependa kuambia mtu ni kuwa mtu mwenye huruma. Wakati unapatana na watoto pale, pengine watoto ambao hawajiwezi, watoto ambao wanaishi kwenye mitaa, inakuwa ni rahisi kuwahurumia na kuweza kuwasaidia. Vyo basi, kuwa mtu mwenye huruma. Kitu kingine ni uwe mtu mkarimu, yani mtu mwenye kupenda kusaidia watu na vitu vyake. Kumbuka kwamba watu wamebarikiwa tofauti, kuna watu mbao wako na mali nyingi, kuna watu mbao hawana, kuna watu ambao wapo hapo katikati. Hivyo basi ni kuwa mtu mkarimu wakati unaopatana na mtu ambao anahitaji usaidizi wako na ambao una uwezo wakuufanya usiweze ukamnyima ule usaidizi. Ukaweza kumsaidia yule mtu hivyo basi nawe pia ukaweza kubarikiwa na vitu vingine vingi. Kitu kiengine ambacho ningependa kushauri mtu ama kumpa mtu ushauri ni kwamba uwe mtu mwenye adabu na mtu mwenye kukomuniketi vizuri. Kumbuka watu ni tofauti, kuna watu ambao hawajui kukomuniketi na watu wengine kwa jinsi inavyofa. Yani watu wanapenda kubuli wengine na kutukana wengine ovyo ovyo. Hapana ushauri ambao ngependa kumpa mtu ni uwe mtu mwenye adabu na mtu mwenye kukommunicate effectively pale wakati unapatana na watu kuwa mtu mwenye heshima na mtu mwenye yani kupenda kila mtu. Ushauri mwingine ni kwamba kuwa na furaha kila wakati, kuwa unasmile kila wakati, si kila wakati vitu vinakuwa rahisi, wakati mwingine vitu vinakuwa vigumu sana na kwa maisha, hivyo basi wakati unapata nafasi ya kufurahia, unaweza kufurahia na kuwa mtu mwenye bidii yani, yani uneza kukeep a smile kila wakati kwenye uso wako.

Ninapanga kazi yangu ama wiki yangu iliyo mbele pale kazini na kufanya mambo tofauti tofauti. Kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuweza kutathmini malengo yangu. Yaani ninasema kwamba by the end ya hii wiki nitakuwa nimefanya vitu gani. Before wiki iishe nitakuwa nimefanya kuhakikisha kwamba nimefanya nini na nini. Ntakuwa nime, nimewafanya wakati gani, yaani yale malengo yangu ninaeza kuiandika mahali kwenye kitabu ili niangalia kama nimeweza kuyatimiza wiki inapopita na kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuandika orodha yangu ya vitu ambavyo nitavifanya ya kila wiki, yaani ama kila siku, yaani nikitimiza kazi ya siku hii ninaiandika mahali chini Nikitimiza ya siku hii ninaandika mahali chini. Hivyo basi wakati wiki itapokuwa inaisha, nitakuwa nimefanya nini? Nimepanga ama nimeona ni vitu vipi nimeweza kutimiza ama yale malengo ambayo nilieza kusema je, nimeweza kuyatimiza? Kitu kingine ambacho nakifanya ni kupanga muda wa kazi, yaani nina schedule kila kitu kwa jinsi ambavyo nitakifanya, bila kupoteza wakati, bila kukua na distraction. Kila kitu ambacho nataka kukifanya ninakiekea muda fulani, ama kila kitu ninakischedule na wakati wake. Kumbuka kwamba, malengo nishayaandika chini, nishayatathmini vitu ambavyo nataka kuvifanya. Hivyo basi, kila kitu ambacho nataka kukifanya ninakiekea muda ama ile tima ambayo nitafanya nini? Nitaweza kuvifanya pale na nitachukua muda gani. Na kitu kingine nakifanya ili kupanga wiki yangu ni kuweza kuweka vitu muhimu ama kupa vitu muhimu kipaumbele pale. Kumbuka kwa kazi ambazo nafaa kuzifanya, kuna kazi ambazo ni muhimu zaidi na kuna kazi ambazo si za muhimu zaidi. Kwa mfano, kuna kazi ambazo nafaa kufanya na ziko kwenye deadline, hivyo basi, pia wakati ninapanga vitu vyangu pale, ninaweza kupanga hiyo kazi yangu kulingana na kipaumbele cha kazi. Yaani, ni kazi gani ambayo ninafaa kuifanya mbele ni kazi gani nafaa niifanye katikati na ni kazi gani nafaa niifanye pale mwisho ili kazi yangu, ama wiki yangu iweze kuenda na flow ambayo ninaitaka na ili mwisho wa wiki nikuwe nimefanya nini? Nimetimiza yale malengo ambayo nataka kuyafanya. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kuchukua mapumziko mafupi. Wakati nafanya kazi si ati nafanya kazi kwa siku zote tu bila mapumziko Kumbuka ukichukua mapumziko pale unaeza ku re-energize. Unaeza kurudisha nguvu pale. Hivyo basi, wakati pia ninapanga kazi zangu, ama napanga wiki yangu, ninaschedule pia wakati wa kuchukua mapumziko mafupi, ili nikirudi nieze kufanya kazi pia zaidi na kwa nguvu tena. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo ninafanya ili kupanga wiki yangu ya kazi.

Naam nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na maonyesho ambayo nishawahi kuenda kwa sana ni maonyesho ya sanaa za ukulima. Ukulima ni vitu ambavyo vinafanyika katika mabara tofauti kwenye nchi tofauti. Hapa nchini mwetu yanafanyika kila mwaka kwenye mahali tofauti tofauti. Inakua ninafasi ya watu kuweza kujifunza. Mpaka kwamba, kuna watu ambao wamechukulia ukulima kama kitu ama kazi ambayo inawapa pesa zao za kila siku. Kuna watu wanafanya large scale farming. Hivyo basi, yale maonyesho ya sanaa ama maonyesho ya ukulima yakiweza kuja, inakuwa ni rahisi watu kuenda kusoma na kujifunza njia tofauti tofauti. Kwenye maonyesho hayo, watu ambao wanafanya vitu tofauti kama kutengeneza tuseme juisi, kama mikate, kama vifaa vya ukulima, watu ambao wanalisha mifugo kama ngombe, mbuzi, watu ambao wanakuza mimea kama kabeji, kama sukuma, kama spinach pale, wanaeza kuja na ili kuweza kufunza ama kuonyesha wakulima wengine ni vitu gani wanafaa kufanya wakati wanatilia maanani kwenye ukulima wao, ili waweze kupata mazao zaidi.

Pale kazini watu wanafanya kazi kwa timu, yani kwa kutumia timu moja. Ndiyo basi ni ngumu sana mtu kufanya kazi akiwa peke yake. Baadhi ya mambo ambao ninafanya ili kuhimiza ushirikiano kwenye timu ni kuwasiliana kwa wazi na uaminifu. Inakuwa ni rahisi watu wakikuwa bold na clear and precise, yani ile communication pale kwenye timu inakuwa rahisi. Ndivyo basi hakuna mtu atasema kwamba hakuweza kuelewa ni kitu gani watu walikuwa kizungumzia pale kwenye timu. Ndivyo basi ili kuhimiza ushirikiano. Lazima watu waweze kuongea kwa uwazi na kwa uaminifu ili watu waweze kuenda kufanya nini? Kuweza kushirikiana kwa pamoja kama timu na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Kitu kingine ambazo ninahimiza ama ambacho ninahimiza ushirikiano katika timu ni ni kule kusikia na kueza kusikiliza mwenzako kumbuka kwamba kwenye timu watu wana maoni tofauti tofauti Kila mtu ana ile opinion yake pale kwenye timu hivyo basi ni vizuri kuweza kusikiza watu wengine na pia wao watu wengine wanaeza kukusikiza ile yale maoni yanaweza kuletwa pamoja na hivyo basi watu wanaweza kujua ni kitu gani wataeza kukifanya pale. Kitu kingine ambacho kinaleta ushirikiano ni kuweza kufanya kazi kwa pamoja na kwa malengo moja. Yani watu wasikuwe na malengo tofauti na watu ni wa timu moja, ama watu wametoka kwenye timu moja. Hivyo basi, watu wanaweza kuwa kwenye malengo moja Unasema kwamba tumekaa chini, tume discuss fulani Tukaona, yanaeza kuleta mathara yapi ama uzuri upi Hivyo basi, conclusion ni gani Tutafanya nini na hayo mambo ambayo tumeweza Yani malengo yawe moja Sio kila mtu awe na malengo yake na watu wanafanya kazi kwenye timu Hivyo basi, haita kuwa timu Kila mtu atakuwa anafanya vitu vyake, kivyake. Kitu kingine ambacho ninakihimiza ni kutoa maoni, maoni chanya. Yani unakuwa positive pale. Kutoa maoni chanya na kupokea maoni chanya inasaidia pale kwenye timu. Sio kila wakati kukuwa negative ama kusema mambo mabaya pale kwenye timu, mambo mabaya pale kazini hapana. Kutoa maoni chanya na kueza kusikiza maoni ambao ni chanya yanaweza pale kupanua akili ya mtu na unaweza kufikiria kwa diversion tofauti tofauti unona. Ndivyo basi ni vizuri watu wanatoa na kupokea maoni na kueza kuwa pamoja. Watu wakishafanya hayo mambo yote, wakishashirikiana, wakisha communicate effectively, wakishatoa maoni chanya. Na vitu ambavyo wanataka ama malengo ambayo wanataka kuyafanya akisha timia Kitu kingina ambacho kinahimiza ushirikiano ni huweza kusherehekia yale matokeo kwa pamoja na baada ya watu kufanya kazi kama timu na yale malengo yao yanweza kutimia kwa jinsi ambavyo wanataka ni vizuri watu kama timu ambavyo mliweza kufanya kazi mnaenda kushirikiana na kusherehekea pamoja ile sherehe ama kule kushirikiana, kuna cement ile timu yenyu hivyo basi, itaweza kuwasaidia kufanya mambo mengi kwa pamoja kwa sababu mmeza kushirikiana na mkaeza kutimiza malengo yenyu kwa jinsa ambavyo inafaa.

Mimi ninapenda chakula kisicho na mafuta mengi Kumbuka mafuta mengi pale mwilini yana madhara mengi sana Chakula ambacho kimepikwa na mafuta mengi kina hatari nyingi sana maqnake kinaleta magonjwa ya moyo na mishipa yale mafuta yanaenda pale kwenye mishipa ya damu na pengine mtu hafanyi kunywa maji mingi kwa wingi ama majimoto yale mafuta yanaenda pale kwenye mishipa na yanaweza kufunga ile mishipa ya damu hivyo basi yanaeza ama mtu anaeza kupata ule ugonjwa wa moyo mafuta mengi pia yanaeza yakapa mtu shinikizo la damu ama ile tunasema stroke. Ile inatokana na kwamba damu haifiki vizuri kwenye sehemu tofauti. Kwa sababu mishipa imeweza kufungika. Hivyo basi moyo wako unaeza kuwa unafanya kazi kubwa sana ama kazi nyingi sana. Hivyo basi mtu anaeza kushikwa na shinikizo la damu ama stroke. Kitu kingine kisukari na upinzani wa insulinel Yaani ile insulin yako inaeza kupanda zaidi kwa sababu ya yale mafuta mengi na inasababisha mtu kupata ugonjwa wa kisukari hivyo basi mwili wako unakua hauna afya nzuri Yaani you are not in the good state of the body mwili wako hauko kwa jinsi ambavyo inafaa mafuta mengi pia yanasababisha maumivu ya viungo vya mwili wakati mwingine mtu anasikia kwamba unauma na mgongo pengine miguu, mikono ama pia kichwa hii inatokana na mafuta mengi pale kwa mwili unapata kwamba kwa sababu ya ile blockage ya mishipa ya damu watu ama ile damu haitembei vizuri kwenye mwili hivyo basi inakuwa ni ngumu kufika kwenye sehemu tofauti za mwili na hivyo basi mtu anaeza kupata maumivu makali kwenye sehemu za mwili mafuta mengi pia yanafanya mtu awe na athari ya ugonjwa wa kiakili Yaani akili haiwezi kufikiria vizuri kwa sababu damu pia haipiti kwenye akili kutokana na ile blockage ya mafuta pale kwenye mishipa hivyo basi mimi sipendi kula chakula ambacho kina mafuta mengi.

Ndiyo ninapenda kujifunza historia. Ninapo pata wakati ama kitabu ambacho ama mtu ambayo ataeza kunielewesha kusu historia. Ninakuwa makini sana. Historia ni muhimu kwa sababu ineza kutufunza vitu tofauti tofauti. Ineza kutufunza kuelewa asili ya jamii na tamanduni tofauti tofauti. Kumbuka watu tofauti, wame toka kwenye background tofauti, wame toka kwenye tribes tofauti, na kila jamii kuna zile vitu ambazo inaamini ama inaamini mahali ambapo walieza kutoka. Hivyo basi, historia ineza kueleza vizuri tena kwa kina ni wapi jamii tofauti zilitoka na walitoa tamandunizao wapi na wamekua wakizitumia kwa mudagani. Kujifunza historia pia ni muhimu kwa sababu unaweza kujifunza kutokana na vitu vya zamani ama makafara ya zamani ama vitu ambavyo watu walikua wakifanya zamani. Kumbuka kwamba vitu vya zamani si kama vya sahi. Kitambo kulikuwa na vitu vingi vilikuwa vinafanyika. Kulikuwa na vyakula tofauti tofauti. Kulikuwa na makafara tofauti ambayo ya likuwa ya kifanywa. Kulikuwa na michezo tofauti ya kitambo ambayo sio kama ya sasa. Vyobasi kusoma historia kuneza kufanya mtu ajifunze kutoka na zile vitu ambavyo zilikuwa zikifanywa huko kitambo. Kujifunza pia atamaduni ni vizuri manaki zoefu. Kumbuka kwamba wakati unazoea kusoma zile historia za jamii, unaeza kukuza ule mustakabadhi mustakabadhi bora na kujua kwamba ni vitu gani vilikuwa tabu ama havikuwa vinafanywa kutukana na watu wa zamani na kwanini sasa hivi watu wanavifanya yani ni kitu ambacho ni chakuelimisha mtu yani uneeza kujua ni vitu gani vizuri ama bora ninafani vifuate na ni kwanini na mbona watu wakitambo walikuwa wakivifanya umuhimu mwingine wakusoma historia ni kueza kuelewa ama kuongezea ule ufahamu wa siyasa za jami. Kumbuka kwamba siyasa za kitambo sika maza sahizi. Kitambo kulikuwa na machifu na wazee wa kijiji na kulikuwa pengine na wafalme. Siku hizi tunapata kwamba kuna kumebadilika. Kuna president, kuna serekali na government na everything. Vitu ambavyo haviku wanga kitambo. Wale watu wakitambo kuna watu walikuwa medivide into clans na wazee wakijiji kuna watu walikuwa wanasimamia vitu ambavyo hatuvioni kwa sasahiv ivyo basi ni vizuri kueza kujua watu wakitambo walikuwa wanaka vipi serikali yao ilikuwa vipi walikuwa naruliwa vipi na ni kwanini walikuwa wakipenda njia hizo za kueza kuruliwa umuhimu mungine wa kweza kujufunza historia ni kwamba timu urithi na mabadiliko kumbuka kwamba tangu kitambo vitu jinsi ambavyo tunaendelea vitu vinenda vikibadilika badilika vyo basi wakati mtu anasoma historia anaeza kuelewa vitu ambavyo vilikua vikifanywa kitambo na havifanywi sasa hivi na pengine havitafanywa kwa miaka ijayo ni kuwa nini mabadiliko hayo ya meleta umuhimu gani ama ya meleta hatari gani kwenye jamii vyo basi kujifunza historia ni vezuri hili kwa sababu unakuwa na hile knowledge, yani mtu hakaibure tu unakuwa na hile knowledge ya kuweza kujua roots za watu, dini za watu, historia watu walikua kifanya nini, watu walitoka wapi Vyobasi ninapenda kujifunza historia ili niyeze kubroden akili yangu Yani akili yangu isikae mahali tupa moja Nienze kufikiria na diversion tofauti kutokana navitu ambavyo nimejifunza kutokana na historiaya.

Pale kazini nimekua na mafunzo mengi ama nimejifunza vitu vingi sana tufauti tufauti. Baadhi ya mambo ambayo nimeeza kujifunza ni kwamba kuwasiliana na watu kwa wazi na uaminifu. Yali ile tunasema effective communication. Wakati kama kwamba kuna kitu ambacho unafaa ama unataka kupass across pale. Ni vizuri kuwa direct to the point na precise. Ili vitu visije vikaenda mrama pale kazini, lazima mtu awe muwazi, sio kuzunguka zunguka. Wakati unaongea, kuwa straightforward na useme vitu kwa uwazi, si kuongea mtu, akifichaficha vitu zingine. Pia pale kazini, nimesaidika ama mafunzo ambayo yamenisaidia, ni kuweza kujua kushirikiana na timu, ama ile tunasema teamwork. Kumbuka hapa duniani ama kwenye jamii ama kwenye mtaa, mtu hawezi akafanya kitu pekee yake. Lazima uwe unashirikiana na watu wengine ama na jamii ili uweze kufanya vitu vingine tofauti tofauti. Hivyo basi nimeweze kujifunza umuhimu wa kushirikiana na timu na pia watu wengine Wakati watu wanafanya kazi kama timu, vitu vinakuwa rahisi manake watu kila mtu analeta input yake kila mtu analeta maoni yake pale hivyo basi, inakua ni rahisi kufanya kazi kama timu, sio kama vile mtu angefanya kazi akiwa pekee yake na kitu kingine ambacho nimekijifunza pale ama mafunza ambayo yamenisaidia, ni kuweza kupongeza kazi nzuri za watu wengine. Yani, mtu akifanya kitu kizuri nampongeza tu ama namwambia kwamba amefanya kazi nzuri. Sio kila wakati kukua negative kwa kazi za watu wengine ni vizuri wakati mtu amefanya kazi nzuri ninampongeza na kumuambia na kumsifia ili pia apate ile morale na aweze kutia bidii zaidi. Kitu kingine nimejifunza ni kuweza kutoa maoni chanya ama kusikiza pia maoni ya watu wengine chanya. Pale kazini kumbuka si kila mtu akona attitude nzuri hivyo basi, mimi mwenyewe nimejifunza kwamba kila wakati nikuwe positive ya, kila wakati ninaatoa maoni chanya ili niweze kusaidia watu wengine. Maoni chanya yanakuja na ile energy ambayo neeza kusaidia mtu kuweza kufanya kazi vyo basi, kutoa maoni chanya inani inasaidia sana pale kwenye kazi. Haya mafunzo mwingine ambayo yamenisaidia ni kuweza kujishukuru ama kuweza kufurahia wakati ambayo nimefanya kazi nzuri. Kumbuka pale kazini kuna watu wa vyeo tufauti, kuna CEO, kuna director, kuna wadogo, yani kuna watu wengi sana sana. Hivyo basi wakati nimefanya kazi mzuri pale kwenye kazi huwa ninapongezwa na kuambiwa kwamba nimefanya kazi mzuri na kuweeza kushukuriwa. Vyobasi pia mimi nimejifunza kushukuru watu wengine na kupongeza watu wengine wakati mtu amefanya kazi mzuri naeza kumpongeza na kumtia moyo. Aa kitu kingine ambacho nimejifunza ama kitu ambayo nimejifunza ni kuweza kusherehekea mafanikio. Naam, wakati nimefanya kazi nzuri pale na nimeweza kupongezwa na kuweza kupewa zawadi, mimi mwenyewe ninasherehekea mafanikio hayo. Hivyo basi ninaweza kupata ile morale ya kuweza kuendelea kufanya kazi zaidi unaona hayo ni baadhi ya mafunza ambayo yamenisaidia pale kazini. Aa kitu kingine ambacho kimenisaidia ama mafunzo mengine ambayo yamenisaidia ni kuweza kufurahia kila wakati. Kumbuka ya kwamba kuna wakati ambapo kazi ni nyingi sana. Kuna wakati ambapo kazi haiendi jinsi ambavyo mtu anataka. Lakini kuweza kukaa kama umesmile kufurahia kila wakati inasaidia up sana na nifunzo ambalo nimejifunza. Sio kila wakati kukaa kama mtu amenuna. Ile kununa kunaleta ili negative energy. Unajisikia kwamba hutaki hata kufanya kazi vyo basi nimejifunza kuweza kufurahia na kuweza kama nimes kukaa kama nimesmile kila wakati.

Wakati kuna jua kali, kuna baadhi ya vitu ambavyo ninapenda kuvifanya. Kumbuka kwamba jua kali si nzuri sana kwenye ngozi ya binadamu, ama ngozi ya mtu. Hivyo basi vitu ambavyo ninavifanya mimi ni vitu vya kuweza kuzuia nisipate ile exposure ya jua kali kwenye kwenye mwili wangu. Kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuweza kuenda swimming ama kuenda kuogelea. Hiyo ni nzuri sana maanake wakati huo maji ni baridi vitu ambavyo ninavifanya mimi ni vitu vya kuweza kuzuia nisipate ili exposure ya jua kali kwenye kwenye mwili wangu. Kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuweza kuenda swimming ama kuenda kuogelea. Hiyo ni nzuri sana maanake wakati huo maji ni baridi Kitu kingine ambacho ninakifanya wakati kuna jua kali zaidi ni kuweza kutulia kwenye kivuli ama kuenda kutembea pale kwenye ama kufanya ile adventure nature walk. Hiyo ni kumaanisha kwamba ninatembea pale msituni, kumbuka pale msituni, kuna miti, kuna miti ambayo inaleta kivuli na pia hewa safi. Hivyo basi nikitembea pale msituni naeza akili yangu inaweza kutulia. Ile miale ya jua ama lile jua kali haliezi kunifikia maanake nipo kwenye kivuli. Hivyo basi wakati kuna jua kali ninafanya kutembea pale kwenye msitu ili nieze kupata kivuli. Kitu kingine ambacho ninakifanya wakati kuna jua kali, maanake sitaki kutoka, kutembea, tembea huku, ama wakati natembea na make sure kwamba nimevaa, kofia, ama nimebeba mwavuli, ama nime, yaani najipaka sunscreen, yaani ninaeza kuzuia jinsi ambavyo, ile jua litaweza, halitaweza kunifikia kwenye ngozi yangu. Wakati pia mwingine kuna jua kali ninakaa kwa nyumba natulia naanza kusoma vitabu. Ninapenda kusoma vitabu vingi sana kama riwaya, vitabu vya hadithi, vitabu vya hadithi za watoto, vitabu vya ndimi, vitabu vya elimu, vitabu vya maisha ya watu. Yaani ninapenda kusoma baadhi ya vitabu vingi sana. Wakati kuna jua kali na siezi nikatoka Nachukua vitabu vya hadithi Najifunza misemo mpya. Najifunza vitendawili. Najifunza pia kutokana na maudhui ambayo yapo pale kwenye kile basi sifanyi kutoka wakati Ninaona kwamba kuna jua kali.

Ndio, ninapenda kutembea msituni, ama ile tunasema adventure nature walk. Kutembea msituni, kuna umuhimu mwingi sana, sana, sana. Ndo manake kunaitwa msituni. Umuhimu ambao ama kitu ambacho ninakipendea kutembea pale msituni, ni kwamba kuna miti mingi sana. Kuna madhari mazuri, kuna nyasi, kuna matunda, kuna maua ambayo yako pale. Hivyo basi mimi ninapenda kutembea pale mstuni. Pale mstuni kwa sababu ya miti kuna kivuli. Kivuli na hewasafi. Wakati pengine kuna jotokali sana, nikiwa pale mstuni, naeza kukaa chini ya miti, ni naeza kutulia na kuenza kupunguza msongo wa mawazoma. Mambo ambayo nimeyafikiria kwenye akili yangu manake kuna utulivu ni wanyama tuwanaeza kuimba pale nandege hivyo basi hakuna kelele nyingi sana pale musituni napenda pia kutembea msituni kwa sababu misitu mingi ni water catchment areas kumanisha kwamba kuna mito ambayo inatoka pale msituni wakati najihisi kwamba ninauchovu ninatembea pale msituni naenda kwenye mto Ninaeza kuogelea ama ninaeza kucheza na maji pale Ninaeza kueka miguu yangu kwenye maji Ninasikia huo utulivu Ninasikia kwamba akili imetulia mwili umeweza kutulia pale Pia ninapenda kutembea msituni kwa sababu Kuna yale matunda ya msituni ambayo ya nakuwa pale Kwanza msimu wa matunda hayo Ninapenda kutembea kwa sababu Ninajua kwamba kila nikienda huko nitaeza kupata yale matunda ambayo nitaeza kuyala na yaweze kunisaidia ama yaweze kunipa afya njema Ninapenda kutembea mstuni pia kwamba kwa sababu kuna wanyama wa aina tofauti Kuna wanyama wadogo wadogo kama sungura kama ndege pale hiyo basi nikitembea pale neza kuona wanyama na kueza kufurahia sana Napenda kutembea mstuni sana pia kwa sababu ni napenda kupiga picha sana. Hivyo basi ni kiwa pale mstuni napiga picha miti, nyasi, napiga picha wanyama, napia napiga picha maua, tofauti, tofauti. Hivyo basi wakati ni nasikia kwamba niko weekend ama siku kazini. Naenda kusembia kwenye msitu ili nieze kupiga picha na nieze kuziweka na niweze kumekumake memories nazo.

Ninapenda kutazama ama kushiriki kutazama michezo ya aina nyingi sana Lakini baadhi ya michezo ambao ama mchezo ambao napenda kutazama ni mchezo wa mguu ama ile tunasema football ama kamdanda. Mchezo huu ninaupenda sana manake unaleta watu pamoja. Unakuwanga na watu kumi na ngapi kumi na moja kwa kila kila pande yaani watu 20 na wawili pandi zote mbili. Kumi na moja kumi na moja. Mchezo huu ninaupenda sana kwa sababu ni mchezo ambao unaonyesha skills. Ambazo watu wako nazo za kutumia kucheza kwa miguu. Sijawai kutazama mchezo wakushangaza natamani siku moja nieze kutazama ili nieze kuelewa. Napenda kutazama mchezo kwenye stadium ama mchezo wa kandanda kwenye stadium ama pale ambapo mchezo hii inafanyika. Ninahisi vizuri sana wakati ninatazama mchezo hii. Manake inakuwa, inavutia sana na inakuwa ni rahisi sana. Kueza kwenye nini? Kuweza kushangilia na kuweza kusisimua mwili.